Mboga ninazopenda kukula ni ile haina ya sukuma wiki. Sukuma wiki ndio mi hukula sana. Karibu kila siku sana sana katika chajio ile mlo wa usiku hiyo huambatana na ugali ama pia na samaki kando yake. Napenda kwa ile iko na nutrients mingi, pia ile tu rangi yake inafanya inaleta ladha ya kukula. Na pia iko na vina mingi zinazohitajika na mwili hivo ni healthy.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Immanuel, tulipatana na yeye katika shule ya upili, tukasoma pamoja, ni rafiki wa ukweli, ni mtu ananiambia ukweli, ile tabia zake zinapendeza ni mtu mcheshi na pia tulikuwa tunacheza na yeye mpira kibahati mzuri tukaingia chuo kikuu kimoja hivo tukasoma na yeye na tunaishi na yeye pamoja. Yeye hufanya maisha iwe rahisi. Nikiwa na shida ya kimawazo yeye ndio hunipa hunipa mawaidha ili nisife moyo kimaisha naye pia nikiwa na changamoto labda za kifedha yeye hunisaidia. Sisi husaidiana kama marafiki. Naam.

Naam mimi hutumia mitandao za kijamii sana sana ile X ama Twitter. Pia Instagram mimi hushinda sana Instagram kuangalia mapicha za watu. Kujitumbukiza uko TikTok kuangalia video filamu zinazoburudisha. Na pia hapo wapata waeza kujifunza mengi. Hivo mimi hutumia mitandao ya kijamii sana. Na pia kupitisha ujumbe na arafa kwa mtu mmoja hadi mwingine.

Ni vizuri mtu aelewe duties ambazo amepewa hafanye hapo kazi ni ili asweze kupinzana na wafanyi kazi wenzake na pia atambwe watu wengine na awaeshimu na kujituma tukua mwanyebidi kuulizia usipojua usiwe na kierere ya kufanya kitu bila kujua bila ufanyo. Ama ufanye kazi ambaya istahidi kwa yako. Ivo ni vizuri kujitambua kutambua ile paali umepewa assignment yako.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni vibanzi na kwa kuku. Hiyo ndiyo chakula ninacho kipendeza zaidi ni tamu hiyo nikitoka au sana sana zile duka za KFC mimi hupenda kukula vibanzi. Yaani chips na kuku. Hiyo ndiyo chakula tamu inashibisha pia ina ladha. Mimi for example mimi sina uwezo wa kukula nyama ya ng'ombe au mbuzi kutokana na hali ya kiafya. Hivo hiyo ndiyo chakula inayonipendeza.

Naam, nina ndege za kufugwa nyumbani ambazo ni kuku nimefuga, ni kuku mingi zile za kienyeji na pia, zile broiler za nyama, zile zi huleta mayai pia nimezifuga. Hivo nyumbani nina ndege kwa wingi.

Nikiwa na marafiki zangu, tunapenda sana sana kupiga tuu story ya adidhi, ile kujibizana, kupiga tuu gumzo ya hali ya maisha, ama kutazama mpira kwenye televisheni. Wakati mwingine tunaenda kucheza uwanjani ile kujiliwaza, tunakujitumbuiza. Mbure sana sana ni ile tuu kujijulia hali, kupiga gumzo, kuchomeana na kubana.

Mimi hupenda joto sana sana, msimu wa joto ndiyo mimi hufurahia juu baridi, kukiwa na baridi. Mimi huwa naweza kuathirika ama kupata ile magonjwa kama homa ya kimapafu au nimonia. Kutokana hali ya kiafya na pia baridi huleta homa mingi. Joto ndiyo ile hali ya anga mimi hupenda sana sana, juu unaweza vaa nguo unayotaka kama vile shati, t-shirt. Kukiwa na baridi inabidi uvae mavazi mazito ambazo mimi huwa sipendi inafanya nisiwe huru ama kukuwa comfortable.